Ndiyo, nina gawanya taka kwa kuzingatia aina zake na kama taka za plastiki, karatasi, chakula na taka atarish. Husaidia katika kuhifadhi, mazingira, hurahisishaji wa urejele shechi, akupunguza uchafu wa maguwanjo. Ku gawanya taka ni hatua ndogo lakini muhimu katika kutunza sayari.

Sera muhimu ya kampuni ni ile inayoakikisha usawa heshima kwa wafanyikazi wote pamoja na usalama kasini. Pia sera sa uifadhi wa masingira na uwezeshachi wa wafanyikazi kupitia mafunzo ni msingi kwa maendeleo ya kambuni na chamii.

Napenda kununua vitu kwenye sehemu ambazo ni za uhakika zenye bei nzuri na huduma bora. Na kama maduka makubwa masoko ya jumla hata mtandaoni inapohitajika. Uchaguzi wangu hutegemea aina ya kitu ninachokitafuta bei yake na urahisi wakufikia.

Ndio naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa itakuwa changamoto sababu teknolojia imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku kwangu lakini pia ni nafasi nzuri ya kupumzisha akili kuungana na watu ana kwa ana na kufanya shughuli kama kusoma kutafakari au kutembelea mazingira ya asili bila usumbufu wa fifa ya kieletroniki. Kwa hivyo.

Ndiyo nimawahi fanya kazi ya kujitolea kama kusaidia katika shuguli za usafi kwenye jamii na kushiriki katika kampeni na kampeni za afya ya uma. Hii imenisaidia kukuza uwelewa wangu kuhusu umuhimu wa kushirikiana na kusaidia wengine bila kutegemea mali.

Napendelea mfumo wa simu yangu unaoendana na urahisi wa matumizi yangu kazi na usalama kama android na ios. Kila moja ina faida zake lakini mimi hupendelea mfumo unaotoa programu nyingi bora na usaidizi mzuri wa mabadliko wa teknolojia.

Chakula cha chadi ninachopenda ni ugali na samaki wa kukaanga. Au kuchemshwa pamoja na mboga sa majani kama skumawiki. Hii ni chakula chenye ladha nzuri. Na kinanipa nguvu na kinaniusisha wetamaduni setu saa asili.